Mchezo ambao ningetaka kujaribu ni kuogelea ni mchezo unaojenga mwili wote, unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia ni njia nzuri ya kufurahia maji na kupumzika Pia ningependa kujaribu yoga inanivutia kwa sababu inasaidia kunyoosha mwili, kutuliza akili na kuongeza nguvu za ndani.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni rangi ya blue ninaiona mara nyingi sana kwenye anga haswa wakati wa subuhi au jioni wakati anga imetulia. Pia nayona kwenye maji ya bahari au mito. Rangi ya blue ni hunikumbusha utulivu, hewa safi na wakati ule wakupumzika bila haraka. Kila ni napo yona rangi ya blue na hisi utulivu, matumaini na nguvu mpya. Ni rangi ambayo ninaiona mara nyingi sana nikiwa nje, angani au kwenye maji.

Miongoni mwa mboga ninazozipenda zaidi ni sukuma wiki kwa sababu ni rahisi kupika na inavirutubisho vingi vinavyosaidia mwili kuwa na nguvu. Pia napenda mchicha kwa sababu inakuwa laini haraka na inalatha tamu na inapopikwa vizuri.

Kwa kawaida, napenda simu yenye mfumo ambao unamuonekano safi, menu zilizo wazi na inafanya kazi bila matatizo. Napendelea mfumo unao ruhusu kupata kamera mzuri na interneti ya haraka bila kuhitaji kufungua mambo mingi kwa shida.

Mara nyingi napenda kula wali pamoja na mboga au ugali kidogo na mboga za majani kwa sababu ni vyakula rahisi na hunipa nguvu baada ya siku ndefu. Wakati mwingine napenda chai na vitumbua mkate au mayai kulingana na ninavyojisikia.

Mandhari nzuri zaidi niliowahi kuona ni wakati nilienda pwani ya bahari nilifurahia sana kuona maji safi ya blue yanayopiga kwa utulivu kwenye pwani mawimbi yalibusu mchanga na anga iliokuwa na rangi ya samawati ikichanganyika na jua.

Napenda kufanya kazi peke yangu na pia kufanya kazi na wengine. Kazi peke yangu inanipa nafasi ya kujijua zaidi, kupanga muda wangu na kufanya mambo kwa kasi yangu bila kuingiliwa na wengine. Kazi na wengine hufanya niweze kujifunza kutoka kwa wenzangu, kushirikiana na kupata maoni tofauti.

Napenda kusoma maoni mtandaoni. Kusoma maoni kunanipa mtazamo tofauti kutoka kwa watu wengine kuhusu jambo fulani na kunisaidia kuona mitazamo mingine ya kipekee. Mara nyingi napata maoni haya kwenye mtandao ya kijamii, tovuti za habari au maforamu ya mtandaoni.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliohudhuria ulikuwa wakati wa mechi ya mashindano makali nilipohudhuria timu mbili kuu zilikuwa zikicheza timu ya wenyeji na timu ya wageni kile nilicho kumbuka zaidi ni pale palipokuwa na ajabu ambapo mchezaji mmoja aliweza kufanikisha pointi muhimu kwa kuhitilafu mpira wa mpinzani kwa ustadi mkubwa Tukio hilo lilileta shangwe kubwa na wapenzi watimu na kunifanya nihisi furaha isio ya kifani Nilijiskia na msisimuko mkubwa pamoja na mashabiki wengine.

Napenda hali zote mbili kwa sababu zote zina manufaa Wakati ninapo simamia na furahia kutumia ujuzi wangu kuongoza, kupanga na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi Wakati mwingine napenda kusimamiwa kwa sababu ninathamini maelekezo, muongozo na mrejesho kutoka kwa viongozi.

Kazi ya nyumbani ni nayoichukia zaidi ni kusafisha choo. Hii ni kazi inahitaji nguvu na uvumilivu na mara nyingi huwa siya kuvutia. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi wa nyumba napendelea kushughulikia kazi nyingine za nyumbani kama kupika, kupanga na kupanda bustani.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia hunisaidia kujikinga dhidi ya jua na pia hunifanya nijihisi nikiwa nadhifu na mtaratibu. Mara nyingi huvaa kofia ninapotoka nje wakati wa jua au ninapofanya shughuli za nje na ya nyumba.

Napenda mbwa kwa sababu ni wanyama wakuaminika, wanapenda kuwa karibu na binadamu na hunisaidia kuhisi furaha na usalama nyumbani. Pia napenda paka kwa sababu ni wanyama wenye hila ndogo wakiwa na tabia zmya kupendeza na ya kutulia.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kwa upande wa kazi, kompyuta inanisaidia kuandika ripoti, kuwasiliana na wenzangu kupitia barua pepe au mitandao ya kiasili na kupanga ratiba za kila siku. Kwa upande wa kujifunza, natumia kompyuta kusoma makala, kuangalia mafunzo mtandaoni, kutafiti habari mbali mbali na kujifunza ujuzi mpya.

Kitendo cha wema niliyo wahi kufanya ni kusaidia jirani yangu wakati alipo kuwa na shida ya kifedha. Nilimsaidia kununua baadhi ya mahitaji ya kila siku na pia kumpa muda wangu kumshauri namna ya kupanga bajeti yake.

Shughuli yangu ya kupendezwa zaidi ni kupika. Napenda kupika kwasababu inanipa na fasi ya kuunda kujaribu mapishi mapya na kuonyesha ubunifu wangu. Pia kupika kunanifurahisha kwani ninapenda kuona familia na marafiki wakifurahia chakula nachokipika.

Tathmini za kazi ni muhimu sana. Huniwezesha kujua nguvu na uthaifu wangu katika kazi na kunisaidia kuboresha ujuzi na utendaji wangu. Ninapopokea tathmini chanya, Huniwazia motisha kubwa na kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa ubora zaidi.

Kinacho nifanya nifurahie sana ni kufanya mambo ninayopenda na kuwa na watu ni naowapenda karibu yangu kama vile kushirikiana na familia yangu katika michezo au upishi au kufanikisha kazi vizuri kazini kuna nifanya nijihisi furaha kubwa.

Chakula nachokipenda zaidi ni pilau. Napenda pilau kwa sababu inaladha tamu, viungo vyake vinachanganyika vizuri na hunifanya nijisikie vizuri wakati nakula. Na kumbuka mara ya kwanza nilipokula nilikuwa mdogo. Mara ya mwisho nilipokula pilau ilikuwa wiki iliyo pita nyumbani.

Chakula chanye mafuta kidogo au kisicho na mafuta husaidia afya yangu kunipa nguvu bila kuchosha tumbo na kunifanya nisikie vizuri Chakula kisicho na mafuta mara nyingi huwa kibora na rahisi kumenyenwa kama mboga safi, matunda, wali au samaki yaliopikwa kwa njia bora.

Napenda kusoma kwa sababu kuna nipa nafsi ya kujifunza mambo mapya kupanua uelewa wangu na kupata mawazo tofauti. Pia napenda kuandika kwa sababu kuna nisaidia kuweka mawazo yangu kwa mpangilio, kueleza hisia zangu na kushirikisha wengine kile ninachojua.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ninayoiona ni ile ya usawa, uwazi na madili kazini. Sera hii ufanya kila mfanyikazi ajihisi dhamini, salama na kushirikishwa katika maamuzi ya kazi. Pia sera ya uwazi na mawasiliano ni muhimu kwa sababu usaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi, kuepuka kutoelewana na kujenga mazingira ya kuaminia kati ya wafanyikazi na viongozi.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na moja Nilianza kwa kufanya mazoezi madogo ya mwili. Bada ya hapo, nilikula kifungua kinywa chenye lishe bora ambacho kilinipa nguvu ya kuanza siku. Kisha nilipanga ratiba yangu ya siku, nikatengeneza orodha ya majukumu muhimu ya kazi na nyumbani. Baada ya kupanga, nilianza kazi za nyumbani kama kupanga vyombo na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa siku nzima.

Napenda kuandika kuna nisaidia kueka mawazo yangu kwa mpangilio, kufikiri kwa kina na kushirikisha wengine kile ninacho jua au hisia zangu. Pia napenda kuongea, hunisaidia kushirikiana na watu maramoja, kutoa maelezo ya haraka na kujenga uhusiano mzuri na wengine.

Napanga muda wangu kazini kwa kuangalia kazi zinazohitaji kipa umbele. Kwanza huanza na majukumu muhimu zaidi au yale yenye muda mfupi wa kukamilika. Hii inasaidia kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati na kwa ubora. Pia huchukua muda kidogo kupumzika kati ya kazi ili kuepuka uchovu.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano kadha, moja wapo ya mashindano nilio shiriki ilikuwa ni ya kiufundi ambapo tulishindana katika kutatua changamoto za kazi kwa ubunifu na kwa haraka Shindano hili lilinifundisha kushirikiana na wenzangu, kuhesabu muda vizuri na kutumia ujuzi wangu kwa ufanisi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi kwa sababu mwili na akili ziko makini na zenye nguvu baada ya usingizi wa usiku. Asubuhi ni wakati mzuri wakushugulikia kazi zinazo hitaji umakini na wangalifu mkubwa. Kama kupanga miradi, kuandika ripoti au kutatua changamoto ngumu.

Mimi napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu mara nyingi tunapenda kukutana kuzungumza na kucheka pamoja wakati mwingine tunapenda kuenda kutembea kushiriki chakula ama kuangalia filamu pamoja Pia tunapenda kushiriki matukio muhimu kama sherehe ndogo ndogo au siku za kuzaliwa.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Mara yangu ya kwanza ilikuwa nilipokuwa na familia yangu kwenye likizo. Nilifurahia sana kuona mawimbi ya nayogonga pwani, upepo safi na rangi ya samawati ikichanganyika na maji ya bahari. Kuona bahari ni uzoefu wa kushangaza unaonipa furaha na amani ya ndani.

Napenda kununua nguo na viatu zaidi. Napenda nguo zenye rangi nzuri na zinanifaa vizuri kwani zinanifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Pia napenda kununua viatu na vifaa vya kujifunzia kwani vinanisaidia kuendeleza ujuzi wangu na kuimarisha akili yangu.

Kila siku natumia muda fulani mtandaoni lakini mara nyingi ni kati ya saa nane hadi saa kumi. Mara nyingi hutumia kuangalia habari, kushirikiana na familia na marafiki au kufanya kazi zinazohitaji mtandao. Mara nyingine natumia mtandao kufanya utafiti, kusoma makala au kujifunza ujuzi mpya.

Ninapokutana na makosa kazini napenda kuyashughulikia kwa utulivu na kwa umakini. Kwanza, ninachambua tatizo ili kuelewa chanzo chake na kuhakikisha sihitaji kurudia kosa hilo. Baada ya kuelewa tatizo, ninachukua hatua sahihi ya kurekebisha kosa na kuwasiliana na wale wanaohusika ili kuepuka kuchanganya au kuunda hofu kazini.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua za kila shughuli na kutafuta njia za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwanza, ninaangalia sehemu zinazochukua muda mwingi au zinazoleta changamoto. Bada ya hapo, ninaweka mbinu mpya au kutumia teknolojia ili kurahisisha kazi, kupunguza makosa na kuongeza tija.

Mara nyingi napenda kucheza na familia yangu na marafiki wa karibu. Katika nyakati za burudani, tunaweza kucheza michezo ya ubao, mipira au michezo mingine ya kikundi. Kucheza pamoja kunasaidia kujenga uhusiano mzuri, kushirikiana na kufurahia muda wa pamoja kwa furaha.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia lakini ingekua siku ya kujifunza bila simu kompyuta au televisheni ningetumia muda huo kufanya mambo ya asili kama kupumzika, kusoma kitabu, kuzungumza na familia, kufanya usafi, kupika au kutembea nje.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kwanza kupumzika kidogo na kufanya mazoezi madogo ya kupumua kwa kina. Hii husaidia akili yangu kutulia na kuondoa msongo wa mawazo. Pia, napanga upya kazi zangu kwa kipaumbele nikihakikisha mambo muhimu yanafanyika kwanza na yale yasiyo muhimu yanaweza kusubiri.

Mnyama ni nayempenda na ningependa kumfuga ni paka. Napenda paka kwa sababu ni wapole, wako na usafi na pia wanatoa urafiki wa kipekee. Paka ni wanyama ambao hawaleti kelele nyingi, wanapenda upendo na pia wanajua kujituliza pekee yao.

Napata marafiki wapya kwa kuwa na tabia ya kirafiki na kuzungumza kwa heshima na watu wapya. Kwanza, ninajitambulisha kwa upole na kuonyesha nia ya kushirikiana au kujifunza kutoka kwao. Pia napenda kushiriki shughuli zinazowavutia watu wengine kama michezo, kazi za kijamii au mijadala au maswala ya kawaida.

Na wakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa maelezo ya msingi kuhusu kazi na mazingira ya kampuni ili wajisikie salama na kuelewa majukumu yao. Pia na washirikisha na wenzetu wengine na kuwasaidia kujifunza jinsi ya kushirikiana kikazi.

Ili kujitunza napanga muda wangu wa kufanya mambo yanayonisaidia ki afya na kisaikolojia Kwanza nakula chakula chenye lishe bora nakunywa maji ya kutosha ili mwili wangu uwe na nguvu na afya Pia nafanya mazoezi ya mwili kila asubuhi ambayo hunisaidia kupunguza uchovu na kuimarisha afya.

Ushauri ni naopenda kuumpa mtu mwingine ni kuwa na subira, bidii na mtazamo chanya katika maisha. Napenda kuhimiza watu kujifunza kutokana na changamoto, kushirikiana na wengine na kutafuta suluhisho badala ya kulalamika. Pia napenda kushauri kushughulikia jambo kwa utulivu na akili wazi.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuwa mpole, kuwa rafiki kwao na kuonyesha heshima kwa kila mmoja. Kwanza, ninashirikiana nao kikazi na kuwasaidia pale wanapo hitaji msaada. Jambo hili linajenga mshikamano wa pamoja.

Napenda sanaa ya kisasa na ya rangi nyingi. Napenda kazi zinazo changanya maonyesho ya rangi, michoro ya kipekee na michoro ya kielezo inayo fikirisha. Sanaa hizi hunipa msukumo, furaha na kunisaidia kufungua mawazo yangu kwa ubunifu zaidi.

Napenda kwenda madukani wakati wa asubuhi au mchana wa mapema. Kwa kawaida huwa hakuna msongamano mkubwa, hivyo inanipa nafasi ya kutembea taratibu, kuchagua vitu kwa utulivu na kukamilisha manunuzi bila haraka. Pia napenda kwenda wakati huo kwa sababu inanisaidia kufanya maamuzi mazuri kuhusu ninachohitaji.

Napenda kuwasiliana na watu kwa uwazi, kwa heshima na kwa usikivu. Kwanza, ninajitahidi kuelewa mtu ninayezungumza naye ili mawasiliano yetu yawe ya kweli na enye maana. Pia, napenda kutumia maneno ya kirafiki na mtindo wa heshima kuhakikisha kila mtu anahisi kutambuliwa na kuthaminiwa.

Ninawapenda wote, paka na mbwa. Lakini kama ni kuchagua, naweza sema napenda mbwa kwa sababu wanaonyesha upendo wazi ni waaminifu na wanapenda kucheza. Hivyo, wanaongeza furaha nyumbani. Hata hivyo, paka pia nawadhamini kwa sababu wanautulivu ni wasafi na wanajitunza wenyewe vizuri.

Kwa kawaida, nalala masaa kati ya saba hadi nane kila usiku. Hii inanisaidia kupumzisha mwili wangu na akili baada ya shugli za siku nzima. Pia uhakikisha kuwa ninaamka na nguvu na umakini wakutosha kwa kazi zangu za kila siku.

Mara nyingi wikiendi, napenda kufanya shughuli za kujifunza, kusoma vitabu, au kutembelea maeneo ya kujibrudisha ili kupata msukumo wa maarifa mapya. Kwa baadhi ya wikiendi, napanga safari fupi za kutembelea wazazi au marafiki, jambo linalo saidia kuondoa msongo wa kazi na kuboresha uhusiano wakijamii.

Mwezi ninao upenda zaidi ni disemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe na furaha. Katika mwezi huu, nakumbuka siku kuu za familia, hafla za kusherehekea na wakati wakupumzika baada ya mwaka mzima wakazi. Ni mwezi wa kufurahia mafanikio ya mwaka uliopita na kupata malengo ya mwaka ujao.

Ndio, napenda kucheza na watoto sana. Kucheza na watoto kunanipa furaha kubwa na hisia za utulivu moyoni. Napenda kushirikiana nao katika michezo ya kujenga na kubuni kwa sababu hii husaidia kukuza ubunifu wao na kuwapa furaha ya kweli.

Na piga picha mara nyingi, kulingana na tukio au kile ninacho kiona kinacho vutia. Kwa kawaida, na piga picha wakati wa sherehe za familia, matukio maalum, ama wakati napo na kitucha kipeke, ambacho ni nataka kukumbuka.

Na hifathi data yangu sehemu salama na zenye uhakika kawaida nakagua hifadhi za kompyuta binafsi simu na pia kwenye huduma za kuhifadhi mitandaoni kama Google. Pia na hakikisha kuwa nywila na ruhusa za kutumia faili ziko salama.

Mara nyingi nachagua mikahawa ilio karibu na mazingira ya asili kama maeneo enye miti, bustani au mandhari mazuri kwa sababu inafanya nipumzike na kufurahia chakula vizuri zaidi. Pia napenda sehemu zinazotoa huduma nzuri na chakula safi.

Jambo muhimu kwangu katika dini ni kuwa na imani thabiti na moyo wakumcha Mungu. Imani inanisaidia kuwa na mwelekeo sahihi maishani kunipa nguvu wakati wa changamoto na kunikumbusha kuwa kila hatua ninayopiga ina mwongozo wa kiroho.

Napenda sana filamu za mapenzi kwa sababu huwa na hadithi za kugusa moyo na zinaonyesha uzuri wa mahusiano na namna watu wanavyopitia changamoto pamoja. Filamu hizi mara nyingi hunifanya nione dhamani ya upendo, uaminifu na kujali.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Mfumo huu ni rahisi na wa haraka kwa sababu huniruhusu kufungua simu bila kutumia nywila ndefu kila mara. Ni salama zaidi kwani alama ya kidole ni ya kipekee na unagusa tu kidole na simu inafunguka.

Napenda rangi tulivu na zenye kupendeza kwa ukuta wa chumba. Kwa kawaida, rangi kama nyeupe, kremu, kijivu chepesi au blue ya mpole, ndizo ni nazopendelea zaidi. Rangi hizi huifanya nyumba iwe na mwanga mzuri na inaipa chumba muonekano wa upana.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyo nijenga katika mawasiliano nidhamu ya kazi na uwelewa wa mifumo ya kiteknolojia. Mafunzo ya mawasiliano yamenifunza jinsi ya kuzungumza na watu kwa heshima. Mafunzo kuhusu usimamizi wa muda na kupanga kazi yamenifanya kuwa uwezo wa kutekeleza majukumu yangu bila msongo.

Ninapo kutana na tatizo kazini, huwa nalishughulikia kwa mpangilio ulio tulivu na wenye umakini ili kupata suluhisho sahihi. Ninaangalia mzizi wa tatizo, ninakusanya taarifa muhimu, ninatadhmini njia mbalimbali za suluhisho. Nikishapata suluhisho, ninalitekeleza kwa umakimi, kisha nadhibitisha kama tatizo limekwisha kabisa.

Napenda kukaa na familia au marafiki tukizungumza kuhusu mambo mazuri yaliotokea mwaka uliopita na matarajio yetu kwa mwaka unaokuja. Huu ni wakati wa umoja, kicheko na kushukuru kwa mema yote. Pia tunakula pamoja tukiandaa vyakula tunavyopenda kama njia ya kusherehekea na kuanza mwaka mpya kwa hali nzuri.

Kila siku ni natumia njia mbali mbali za usafiri kulingana na mahali nilipo na mahitaji yangu. Mara nyingi napenda kutumia usafiri wa uma. Wakati mwingine napenda kutembea kwa miguu, kwa safari za mbali au zenye urahisi zaidi, napenda kutumia gari binafsi au taksi.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini. Kwanza, najaribu kuelewa sababu ya madhara na mabadiliko hayo ili niweze kuyakabili kwa kuelewa. Baada ya hapo, ninakusanya taarifa na rasilimali zinazohitajika ili mabadiliko iwe kwa ufanisi.

Napo sherehekea siku kuu, kwanza napanga kushirikiana na wapendwa wangu, tukikumbuka maana ya siku hiyo, kama vile kumbukumbu za taifa au sherehe za kidini. Tunapanga vyakula maalum na mara nyingine tunaandaa mapambo madogo ili kuongeza furaha na hali ya sherehe.

Nimewahi kufikiria kwanzisha biashara yangu hasa katika maeneo yanaohusiana na ubunifu, teknolojia na huduma kwa watu. Wazo la kua na biashara linanivutia kwa sababu linatoa uhuru wa kufanya kazi kwa mtindo unaoupenda pamoja na nafasi ya kuleta suluhisho kwa changamoto halisi za watu.

Mazingira ya kazi yanayofanya kuwa mazuri ni yale ambayo yanakuza tija, urafiki na afya ya wafanya kazi. Kwanza, uwepo wa mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi na wasimamizi ni muhimu. Hii inajumuisha kushirikiana kwa heshima, kutuoa mrejesho mzuri na kutatua migongano kwa njia tulivu.

Ningependa kujifunza kutengeneza programu, tovuti au mifumo ya kidigitali ili kuweza kuunda suluhisho za kisasa na kuongeza ujuzi wangu wa kazi za kiteknolojia. Ningependa kujifunza ubunifu wa biashara ili niweze kuanzisha miradi yangu binafsi, kupanga vizuri rasilimali na kufanikisha malengo yangu ya kifedha na ya kijami.

Natumia teknolojia ya sauti katika kupiga simu, kutuma ujumbe wa sauti au kuendesha mikutano ya mtandaoni. Jambo linalo rahisisha mawasiliano ya haraka na yenye ufanisi. Pia hutumia programu za kusikiliza muziki ambazo hutua burudani na elimu wakati wa safari au shughuli nyingine.

Napenda kusoma vitabu vya historia na hadithi za maisha halisi kwani vinanipa kuelewa kwa matukio yaliyotokea zamani na jinsi watu walivyo kabiliana na changamoto zao. Vitabu hivi uniwezesha kujifunza mafunzo ya maisha, madili na uongozi.

Na sherehekea mafanikio ya timu kwa kukutana kama timu, kuzungumza juu ya mafanikio tulio ya pata na kushukuru kila mmoja kwa mchango wake. Hii huimarisha mshikamano na kuonyesha kuwa kila mmoja anathaminiwa. Mara nyingine tunaenda sherehe ndogondogo kama kula pamoja.

Ninapo panga kazi yangu, kwanza ninaorodhesha majukumu yote ya siku au wiki, kuanzia yale muhimu zaidi hadi madogo. Hii hunisaidia kuhakikisha kwamba hakuna kazi inayo sahaulika na kwamba najua kipaombele cha kila jambo. Baada ya hapo, ninapanga muda maalumu kwa kila kazi ni kizingatia ni kazi gani inahitaji muda murefu na ipi inaweza kufanyika haraka.

Tunda langula kupendezwa ni nanasi kwani linaladha tamu lenye harufu nzuri na linafaida nyingi kiafya. Ninapenda kula nanasi asubuhi au wakati wa mapumziko kwani huniwezesha kupata nguvu na kuamka. Pia mara nyingine ninaliongeza kwenye juisi au laini jambo linaloongeza ladha na viru tubisho.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi kwanza ajifunze mfumo wa kazi na taratibu za kampuni, pili ashiriki na wenzake kwa heshima na ushirikiano, zaidi ajiweke motisha binafsi na kuzingatia malengo yake, aitha ashiriki maswali na kujifunza kutoka kwa wengine.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na haina msongo kama kuenda dukani. Unapo nunua mtandaoni naweza kuangalia bei kuchagua kutoka kwa haina mbalimbali za bidhaa na pia kupata bidhaa ambazo wakati mwingine haziwezi kupatikana katika maduka ya kawaida.

Ninaanza kwa kupanga vipaumbele vyangu vikubwa kwa wiki hiyo, kisha kugawa kazi ndogondogo kwenye siku tofauti. Kila siku ninaweka muda maalum kwa kazi zenye kipaumbele cha juu na pia muda wa mapumziko ili kuhakikisha nikona umakini mzuri.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kufanya mambo yanayopunguza msongo wa mawazo na kuniruhusu kujisikia vizuri. Mara nyingi napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu kwani husaidia akili yangu kutulia. Pia napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo.

Wakati wajua kali napenda kufanya shughuli ambazo huathiriwa sana na joto. Kwa mfano napenda kukaa chini ya kivuli, cha miti au paa, kusoma au kusikiliza muziki, pia napenda kuelea au kuogelea kwenye ziwa au buabwa ili kujipasha joto.

Ili kukamilisha kazi, kwa wakati kwanza naeka mipango waziwazi na kugawa majukumu kulingana na kipaumbele. Kisha ninaweka muda maalumu kwa kila kazi na kuzingatia kufanya kazi bila kusita sita. Na pohitaji ninaweka vizuizi vya kusumbuliwa kama kuzima simu au kuondoa kelele ili nizingatie kazi nzuri.

Wakati nataka kustarehe, napenda kufanya mambo ya nayonipa amani na furaha. Wakati mwingine napenda kutembea nje kukaa chini ya kivuli cha mti au kufurahia kinywaji baridi. Shughuli hizi husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinafanya nijiingize katika dunia ya mawazo na ubunifu. Hadithi hizi hutoa hisia za mshangao, siri na msisimuko. Na mara nyingi, hunipa funzo au mtazamo mpya ya maisha. Zaidi yote, ni njia nzuri ya kupumzika akili na kuondoa kila aina ya uchovu wa kila siku.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Nilipenda hasa kuona mandhari kutoka angani, mji, milima na maziwa ikiwa madogo kama ramani. Safari kwa ndege pia ni haraka na rahisi ikilinganishwa na usafiri wa barabara. Ingawa mara nyingine inaweza kuwa chungu kidogo kutokana na kelele au msongamano.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli zinazo tuunganisha kama vile kula pamoja, kuzungumza kuhusu siku zetu au kutazama filamu pamoja. Wakati mwingine tunapenda kutembea nje, kuenda bustani au kando ya maji au kucheza michezo ya familia.

Wakati ni napohisi wasiwasi, napenda kuchukua pumzi mzito na kutuliza akili yangu, mara nyingine na zungumza na rafiki au mtu wa karibu kuhusu hisia zangu. Pia napenda kuchukua muda kidogo wa kutafakari, kusoma kitu kilicho nifanya nijisikie hivi au kufanya mazoezi madogo.

Ndiyo. Nimewahi kufuga mnyama haswa sungura. Sungura ni wanyama wadogo wenye manyoya laini na wenye nywele laini. Ninapofuga sungura napenda kuangalia tabia zao za kucheza na kula. Jinsi wanavyo kimbia kwa haraka na kuingiliana kati yao.

Kwanza mradi mpya wakazi, kwanza ninailewa malengo na mahitaji ya mradi huo. Baada yake, nafanya mpangilio wa hatua kwa hatua nikibainisha majukumu rasilimali zinazohitajika na muda wakutekeleza kila sehemu. Pia napanga timu au washirika wa mradi na kueleza majukumu yao kwa uwazi.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni ile kazi inayohusisha kuchangia maendeleo au kusaidia watu wengine kwa njia yoyote. Napenda kazi ambayo inakwepa furaha na mafanikio, inanipa changamoto za kutumia ujuzi wangu na kuniruhusu kujifunza kitu kipya kila siku.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika akili na mwili. Mara nyingi napenda kutembea kidogo, kunywa maji au kikombe ya chai, au kusikiliza muziki tulivu ili kurahisisha mawazo. Wakati mwingine napenda kuzungumza kwa kirahisi na wenzangu ili kuondoa msongo wa kazi.

Napenda kuenda sinema mara chache tu kwa mwezi hasa wakati kuna filamu mpya zinazovutia au zile ambazo ni za kipekee. Napenda kupata wakati wakufurahia filamu bila haraka na kuzingatia hadithi na taswira. Pia mara nyingine napenda kuenda na marafiki au familia.

Ndiyo, nilijitolea kusaidia katika shughuli za kijamii, kama vile kusafisha maeneo ya shule na kutunza bustani la kijami. Katika kazi hiyo, niliweza kushirikiana na wengine kusaidia mazingira kuw asafi na kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa usafi.

Mchana mara nyingi napendelea kula chakula cha haraka lakini chenye lishe kama vile saladi ya mboga mchanganyiko na protini kama mayai au kuku au chapati na mboga za majani. Wakati mwingine napenda kula chakula cha kawaida cha nyumbani kama wali na maharagwe au samaki.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ninjia nzuri ya kupumzika na kufanya mazoezi kwa wakati mmoja. Maji hunipa hisia ya utulivu na kuogelea hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuchangamsha mwili. Pia nishughuli nzuri kufanya wakati wa joto kwani hupooza na kuburudisha.

Napenda keki ya chokoleti yenye cream kidogo, pia napenda wakati keki ni nyepesi na sio nzito sana. Mara nyingine napenda keki yenye matunda kama vile strawberry, kwa sababu huleta ladha za safi na tamu kwa wakati mmoja. Keki bora kwangu ni ile inayofurahisha hisia za ladha na pia inafaa kwa tukio la kufurahia.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kwani ni njia nzuri ya kujiburudisha, kujieleza na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda hasa ngoma ambazo zina midundo yenye nguvu kidogo na zina changamsha mwili. Kwani hufanya nijisikie nikiwa hai na mwenye furaha.

Wakati wa likizo, kwanza huchambua ni mambo gani ninayopenda kufanya kama kupumzika, kusafiri, au kushiriki na familia na marafiki. Kisha ninaweka ratiba kidogo kidogo, ikijumuisha muda wa kupumzika na shughuli za kujiburudisha. Pia hufanya maandalizi ya vitu muhimu kama mavazi, chakula na mahitaji ya safari.

Napenda kinywaji baridi kama jusi ya mananasi kwa sababu ni tamu yenye ladhaa ya asili na inatoa utamu wa asili wa matunda. Jusi ya mananasi pia ni kiburudisho kizuri wakati wajoto, hutoa maji mwingi mwilini na huongeza nguvu kidogo kutokana na sukari asili.

Nina mahusiano ya karibu na yenye heshima na wazee wangu, napenda kusikiliza ushauri wao kwa sababu wanauzoefu na busara nyingi. Pia ninajitahidi kuwa karibu nao kuwasaidia wanapohitaji na kutumia muda wakushirikiana katika mazungumzo au shughuli ndogondogo.

Ndio, nina wafahamu majirani wangu kwa kiwango kizuri. Tunajuana kwa salamu, mazungumzo mafupi na kusaidiana wakati kuna haja. Ninapenda kuwa na uhusiano mzuri nao kwa sababu huwa inajenga amani na umoja katika eneo tunaloishi.

Napenda mikutano ambayo ni fupi, yenye mpangilio na yenye lengo wazi. Mikutano ambayo kila mtu anajua kinacho jadiliwa, muda haupotezi na mamuzi ya napatikana kwa urahisi. Pia napenda mikutano inayotoa na fasi ya kushirikiana mawazo, kusikilizana na kupata suluhisho la pamoja.

Napenda kuamka na jua kwa sababu asubuhi huwa tulivu ina hewa safi na nguvu mpya. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kupanga siku vizuri, kufanya mambo muhimu bila haraka na kuanza siku nikiwa na mtulizano. Hata hivyo, napenda kulala mapema mara nyingi ili nipate usingizi wa kutosha.

Napendelea viatu ambavyo ni rahisi vya kustarehesha na vinafaa kutembea kwa muda mrefu. Mara nyingi natembea na viatu vya raba kwa sababu ni laini haviumizi miguu na vinafaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Pia napenda raba kwa maana zinaezavalika wakati wa joto.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, kulikuwa na kelele za midundo, mwanga mwingi na watu wengi walio furahia muziki pamoja. Nilipenda nguvu ya wasani, jukwani na jinsi umati wote ulivyoimba na kucheza pamoja. Tamasha lilinipa hisia ya uhuru, furaha na msisimuko.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuchangia maoni yangu kwa uwazi na kuheshimu maoni ya wengine. Pia, ninahakikisha kila mshiriki anajua majukumu yake na malengo ya timu ili wote tushirikiane kwa mwelekeo mmoja. Mara nyingine napendekeza shughuli ndogo za pamoja au mikutano ya kujenga mshikamano.

Napenda timu za soka kama Barcelona au Real Madrid kwa sababu zinacheza kwa mbinu mzuri na mara nyingi mechi zao zinakuwa na ushindani mkali. Pia napenda kufuatilia timu ambazo zinatumbuiza mashindano makubwa na kutoa mchezo mzuri.

Mara nyingi ninatumia programu ambazo zinanisaidia kupanga, kuwasiliana na kujifunza. Kalenda hunisaidia kupanga ratiba na kukumbuka majukumu. Barua pepe hunisaidia kushughulikia mawasiliano rasmi ya kazi. Programu za elimu au habari hunisaidia kusoma makala au kujifunza jambo jipya kila siku.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupumzika na kuandaa akili yangu kwa uzingizi mzuri. Mara nyingi napenda kusoma kitabu ili kutuliza mawazo. Pia, napanga mambo muhimu ya kesho kama ratba au majukumu ili nisije nikawa na wasiwasi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria nje ya mipaka, kutafuta suluhisho tofauti na kubuni njia ya mpya za kufanya mambo. Ubunifu wangu ni kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kutumia mawazo mapya kuleta matokeo mazuri. Iwe ni katika kazi mazungumzo au shughuli za kila siku.

Napenda mambo machache ambayo hufanya mtaa wangu uhisi kama nyumbani. Kwanza ni utulivu wake asubuhi na jioni kuna upepo mzuri na sauti za ndege ambazo zinafanya nipumue kwa urahisi. Pia napenda jirani wanavyo salimiana hata kama hatufahamiani sana. Ile tabasamu ya haraka inafanya siku iwe nyepesi.

Ninapenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi, linathamini maadili ya ushirikiano na heshima na linafanya kazi kuwa wazi na ufanisi. Pia linatoa fursa ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu huku likiweka uzito mkubwa kwenye usawa, motisha na maendeleo ya wafanyi kazi.

Ninapenda vipindi vya habari na vyenye nyenzo za elimu kwa sababu vinanipa maarifa mapya ya kuelewa matukio yanayotokea duniani. Pia, vipindi vya tamthilia au filamu za kisaikolojia vinanivutia kwa kuonyesha hadithi zenye changamoto na mafunzo ya maisha.

Majira ninayo ya penda ni yale ya kuchipua kwa sababu huwa inaleta mabadiliko mazuri katika mazingira, miti huchanua, maua hufunguka na hewa safi huwa ya kupendeza. Ni wakati wenye mwanga mzuri na joto la wastani unaofanya shughuli za nje kuwa rahisi.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini mara nyingi ni kusimamia muda na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine kuna mawasiliano ya sioeleweka au taarifa zisizo kamili ambazo hufanya kazi kuchukua muda zaidi. Pia changamoto inaweza kuwa shida ya kiufundi au maboresho ya mfumo.

Napenda harufu ya maua kama lavenda au jasmini kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Pia napenda harufu ya udongo, wa mvua au miti safi kwani hunirudisha kwenye hisia za asili na kunifanya nijisikie vizuri.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayohusiana na elimu, usawa na afya. Kila mtoto aweze kupata elimu bora bila kizuizi cha fedha na vijana wawe na nafsi za ajira na ujuzi wakutosha. Pia ningependa kuona usalama wa jamii na huduma za afya bora.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

Mji wangu wa kuzaliwa ni mdogo lakini wenye historia tajiri, una barabara ndogo za jiwe, nyumba za rangi tofauti na soko lenye kelele na harufu ya vyakula vya mtaani. Watu wake ni wakarimu na ni kila mtu anajua jirani yake.

Ningependa kutembelea misri ya kale, hasa piramidi za giza na hekalu ya Karnak ni mahali pa kihistoria pazuri ambapo unaweza kuona miundo ya ajabu ya kale, mafumbo ya fasihi ya kifarao na kuelewa maisha kale ya misri.

Ndiyo. Napenda kunywa maziwa hasa ikiwa baridi na safi. Ina ladha laini na pia inatoa nguvu kwa sababu ya protini na virutubisho vilivyomo Wakati mwingine napenda pia kuchanganya na chai au kufanya kikombe cha maziwa ya koko.

Kwa kazi yangu, ningependa kufikia nafsi ya juu yenye jukumu la uongozi ambapo ninaweza kuathiri maamuzi makuu na ya kuboresha mifumo ya kazi. Pia napenda kuendeleza ujuzi wangu kujifunza mambo mapya kila siku na kushirikiana na watu wenye mawazo tofauti.

Sijawahi kujifunza kupiga gita moja kwa moja lakini ninavutiwa sana na ala hiyo na ninajua msingi ya jinsi inavyofanya kazi na jinsi sauti inavyozalishwa. Ningependa sana kujifunza siku moja kwa sababu gita linawezo wa kutoa muziki, mtulivu na wenye hisia nyingi.

Ndiyo, mara mingi nanunua vitu kwa kutumia simu ni rahisi haraka na unaweza kulipa kwa njia za kidigitali kama kadi au huduma za malipo ya simu. Napenda kutumia duka za mtandaoni kwani zinaonyesha bidhaa nyingi kwa urahisi ukaguzi wa wateja na mara nyingi pia kuna punguzo.

Wakati wa furaha, napenda kufanya shughuli zinazoongeza hiyo hisia nzuri kama kusikiliza muziki, unaonipa nguvu kuangalia kitu kinachonifurahisha au kuzungumza na watu ninaowapenda. Wakati mwingine pia napenda kufanya matembezi, kucheka na marafiki na kujaribu kitu mpya kama kupika chakula.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa njia kadha. Kwanza sana nikutoa taarifa binafsi kama anwani, namba ya simu au maelezo ya kifedha kwa watu wasiojulikana. Pili napakua na kutumia nywila thabiti na tofauti kwa kila akaunti.

Napenda kuvaa shati kwa sababu inaonekana rasmi kidogo na inaweza kuvaliwa katika mazingira mbali mbali kama kazi au mikutano. Shati pia inaweza kupangiliwa kwa rangi au mitindo tofauti na mara nyingi inafanya mtu aonekane safi na mchangamfu.

Ninatazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video kutoka elimu burudani hadi mafunzo ya vitendo. Pia napenda kutumia mitandao ya kijami kama Instagram kwa video fupi fupi zinazoburudisha au kutoa mawazo mapya.

Napenda kutazama mchezo hasa mpira wa miguu kwa sababu inanipa msisimuko wa burudani bila shinikizo la kushiriki moja kwa moja. Kutazama kunanipa nafasi ya kufurahia ushindani, kufuatilia timu ninazozipenda na kujifunza mbinu mpya.